Zii. Mimi sipendi mahali pa kelele napenda mahali kimya sababu wapata sasa mahali kuna kelele inakuwa noma. Inakuwa ngumu sana kushinda ukiwasikiza watu, wanapiga kelele kutoka hapa kuenda kule, kila saa kelele kelele. Mimi ni yule mtu napenda at least. Nakaa tu nimetulia sina mambo mengi. So watu sipendi kelele kabisa manake akili yangu yafikiria mambo mengi alafu ni kada mambo mingi ya kufanya. So kila siku najaribu napenda kuondokea mahali kuna kelele sana na ninapendelea kukaa kimya halafu ukiangalia kuna maumbile ya mtu kama mimi sasa mimi ni mtu mwenye sipendi kukaa mahali kuna watu wanapiga kelele ama mahali kuna kelele ju ya maumbile yangu. So sasa wapata majority of the time niko tu peke yangu nimekaa nimetulia sina issue nyingi. So sasa mimi naprefer kukaa mahali kuna kimya kuliko mahali kuna kelele.

Mimi napenda kushiriki katika upanzi wakati wa mvua manake wakati wa mvua. Twaenda shambani, tukienda shambani kule, tunaenda tunapanda mahindi, maharagwe, manake kwa jamii ambayo nimetoka upanzi ama upanzi ni kitu cha maana, manake tunapanda vyakula tofauti tofauti ambapo tunavitegemea wakati hakuna wakati wa kiangazi ama wakati ambapo hakuna mvua manake mvua inyeshi wakati, kila wakati kule ambako tunaishi halafu, mimi napenda mvua sana manake kutoka nikiwa mdogo nilikuwa nafurahia mvua ikianza kuninyeshea. Ikianza kunyesha nilikuwa natoka naenda kule nje, naenda nafurahia mvua ikinyesha inaninyeshea mamangu angekuja akigombana anachukua kiboko ananitandika, manake nimekuwa kule kwa mvua nimenyeshewa nahofia kuwa nitapatikana na ugonjwa wa kuingiwa na baridi lakini haikuwa vile, mimi kutoka nikiwa mdogo, nimependa kukaa kule kwa mvua inanifurahisha kukaa kule kwa mvua pia kuna siku moja nilienda kulisha halafu, wakati nilienda kulisha, kukaanza kunyesha wakati kulianza kunyesha, nikakaa pale, nikanyeshewa, nikanyeshewa nilikuwa na ndugu yangu mdogo, nikamchukua ndugu yangu mdogo. Nikamficha, tukanyeshewa, tukaanza kurukaruka kwa mvua, tukafurahia, tukakimbia ambapo, halafu, hiyo mvua ikaleta matope, tukaanza kuteleza kwa matope, tukacheza, tukafurahia wakati huo katika huo wakati unapata mafikira yangu yamepotea kwa akili kabisa najihisi mwenye roho nyepesi, najihisi mwenye furaha najihisi kwamba matatizo ambao nilikuwa nayo siyaskii tena najihisi kuwa mtu mwenye ametulia, mtu mwenye mtulivu, mtu mwenye hana mambo mengi najihisi kuwa mtu mwenye furaha hata kama nini ilikuwa inanisumbua, inaniondokea. Halafu, wakati kunanyeshe napenda kukinyesha nikiwa nimelala. Wana wakati kwanza nimefika tu kwa kitanda, nimeamua, aah, we wacha nilale. Halafu, nikijiekelea tu, kabla kausingizi, kakuje, kafike, mara mvua inaanza kudona dona kwenye mabati. Baas, sasa nasema ndo ivo sasa. Nasikia tu vizuri niko dunia yangu, nasikia tu nafurahia, nahisi furaha, rohoni, utulivu napenda sana ukinyesha wakati mimi nalala manake pia inanipunguzia mawazo mengi, shida nyingi, inanipunguzia halafu inanipa furaha na inanipa utulivu wa roho pia labda kuelezea kama napenda mvua, ndiyo napenda mvua sana vile mvua inaweza badilisha mipango wangu kwa mfano tuseme nilikuwa nataka niende sokoni kuenda kununuwa vitu tuseme niende nikanunue mahindi, maharagwe ama niende nikafanye tushughuli zangu manake sina gari, ama baiskeli, ama pikipiki itabidi nitembee sasa kukinyesha kule wapata kuna matope mengi halafu matope yanakuzuia barabarani kutembea vizuri manake utateleza uanguke. Matope inakuwa shida kubwa halafu pia mvua enyewe ikikunyeshea pia utaloa maji utaanza kusikia baridi utaanza kuingiwa na baridi sasa sipendi wakati kunaanza kunyesha kama nilikuwa niende mahali inabidi nibadilishe mipango yangu nifikirie sasa hakuna kuenda tena sokoni itabidi nifanye mambo tofauti na hayo yenye nilikuwa nifanya manake sasa mambo yamebadilishwa na mvua na mvua imenipa kazi nyingine ya kufanya lakini napenda mvua sana.

Muda ambao natumia mtandaoni kwa siku nikifanya mahesabu yangu kwa masaa ishirini na manne kwa siku natumia mtandao masaa kama mawili ama matatu lakini si kwa wakati moja naweza tumia mtandao kwa dakika ishirini, kwa dakika moja nakaa masaa mawili, matatu nakaa hata masaa kumi bila kutumia mtandao. Hila kwa ujumla nikifanya mahesabu yangu natumia masaa kama ishirini kama masaa mawili hivi kwa siku ila yakienda sana hayawezi pita masaa matatu.

Shughuli yangu ya kupendezwa nayo ama shughuli ambayo inanipendeza sana. Mimi ni kucheza mpira ama pia kuuangalia mpira. Mimi ni fan mkubwa sana wa kuuangalia mpira na pia kuucheza. Na pia napenda napendezwa pia na kwenda kutembea natembea msituni kwenye mito na na najishughulisha na mambo ambayo yananiguzanisha na ardhi yananifanya nitulie kwa hivo napenda mpira na pia napenda kutembea kwenye ambako na ingiliana na mandhari ya mahali tofauti.

Nikifanya kazi na wanafanya kazi wengine napenda kutengeneza ama kujenga mahusiano na kuongea na wao, kuwaelewa ni watu wa aina gani, kuelewa kila mtu ana shida zake, ana uzuri wake. Kwa hivyo, kwa muda mwingi utanipata na wale watu tunafanya kazi na wao pale, kazini, tunaongea, angalau nasikia, na jaribu kuelewa ni mtu wa aina gani, ndo nijue nitajenga na yeye mahusiano ya aina gani.